Mwalimu ambaye namkumbuka ni mwalimu alikuwa anaitwa madam kipchumba alinifunza darasa la nne huyo kabisa ni mwalimu ambaye alininadilisha maisha yangu nilikuwa kijana ambaye nilikuwa mvivu, nilikuwa kichwa ngumu, mkaidi sana. Sikuwa nataka darasani nilikuwa napiga na ule mwalimu alikuja pale akanielewa akaelewa kwamba huyu mwanafunzi kuna kitu ambacho anakiko. So yule mwalimu alieza kupendwa maisha yangu. Kuiweka kwenye ambaye lani ambaye sikuwai, taka watu hawakutarajia itaeza kwa hivo. Kwa sababu wakati alifika akaniweka nikuwe kiranja wa darasa. Itabidi amekuja mapema darasani ndio aweze kuchukua idadi. Atakuwa nataka kuwa nini, atakuwa mfano mzuri kwa wengini. Elimu ama na pia akaanza kunipea ili kazi ya ziada. Ile inafanya nikuwe, niweze kukuwa sikai bure yani nikuwe na kazi ya kufanya ambayo sitakuwa nakaa bure. Nipate nafasi ya kufanya mambo ama ufanye vitu ambavyo haistahili. Huyo mwalimu mara hadi wa leo bado namkumbuka ninampea heshima zake na hongera safi.

Na watoto napenda kucheza na watoto kwa zile mchezo ya kucheza ile ya watoto ya mpira ile ya wadogo, kama ni wadogo. Nakaa kando nikicheza na hao ile siwezi cheza kabiza ile nacheza kama siwezi wakaribia kwa sababu mimi ni mkubwa. Napenda kucheza sana sana nikiwapea ujuzi nawaambia unakaa kucheza hivi, nikiwapa ile ujuzi na kuwafunza jinsi ninavyocheza mpira, sana sana. Pia nikisimama pale sana sana huwa na kama watoto wanacheza huwa nasimama kwenye goli nakuwa mlinzi kwa sababu ile nguvu yangu na yao haitalingana najaribu kukuwa kwenye goli ndiyo niseweze waumiza ama nisiweze kutumia nguvu kushinda zaidi ama usiweze kuwakimbiza zaidi kwa sababu wale ni watu wadogo. Sana sana mimi napenda kucheza mpira. Ni pia kucheza kwenye game za runinga ama video napenda kucheza nao kama tuko nymbani sababu bado ni watoto.

Hali ambayo naipenda ni hali ya joto hiyo ni hali ya hewa ya joto kukuwe na joto kuwe na joto kidogo ambayo ni hali mzuri. Ile kukuwa na joto unajua ile haina madhara yoyote kwa mwili si kama ile ya baridi hali ya joto unaweza pia onyesha joto katika mmea ama miti unataka joto na maji kama kuna maji unaweza nyunyizia maji kukiwa na joto zile mmea zitamea vizuri pia hali ya joto inasaidia ile unaweza tembea unaweza fanya vitu zako bila shida yoyote kushinda ile ya baridi ama zile zingine.